Mafanikio niliyoyapata kazini mpaka sasa, nimeweza kupata kipato kutokana na kazi ambayo naifanya, na kuweza kutimiza baa za malengi yangu, ambayo nimekuwa nikiyapanga kutimiza kwenye maisha yangu, kama vile, kujenga nyumba yangu ya vyumba viwili na sebule, pamoja na jiko, kwa hiyo hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo nimeyapata nikiwa kazini. Pia, nimeweza kukutana na marafiki mbali mbali na kuweza kutanua uigo mkubwa wa kuewza kufahamia na watu katika maisha yangu ya kazi ambayo nayafanya kwa hiyo hayo ni mafanikio mawili makubwa ambayo nimeweza kuyapata nikiwa kazini kwangu.

Ndiyo, napenda kula samaki, napenda sana kula samaki, na hasa samaki aina ya migebuka ambayo wanapatikana kwa wingi kule kigoma. Samaki hao, wamekua wananivutia kwa sababu ni samaki ambayo ni watamu, ni wazuri, hawa choshi, na hasa napenda kula walio kaangwa na sio samaki aliyewekwa kwa mchuzi. Kwa hiyo, napenda samaki, napenda samaki aina ya migebuka ambao wanapatikana dodoma.

Kipawa ambacho sina ni kipawa cha uongozi wa siasa pamoja na kuimba. Hivi ni vipawa ambavyo sina. Mimi sina kipawa cha uongozi hasa kwenye mambo ya siasa. Siasa ni kitu ambacho nakifatilia kwa umakini nakifatilia kwa karibu. Lakini sina kipawa cha uongozi wa nyanja za siasa. Katika uongozi wa nyanja za siasa mimi kipawa icho nimenyimwa kwa kweli. Kwa hiyo sina kipawa cha uongozi. Na pia kipawa kingine ambacho sina. Sina kipawa cha uimbaji wa muziki. Napenda kusikiliza muziki lakini sina kipawa cha kuimba.

Rafiki yangu wakalibu nilikutana nae, shureni, chuo, wakati nasoma diploma yangu ya clinical medicine. Nakumbuka, likutananae kule, nikatokea kwelewana nae sana, tukapendana na mpaka leo, ni rafiki yangu wakalibu. Rafiki yangu uu, tumekua tukifanya mambo mengi, kwa pamoja, hasa, kusaidiana wakati wa shida na raha, kusaidiana, misaada ya kifedha, kusaidiana mawazo, balilishana mambo, mbalimbali. Kwa hu ni lafikiangu ambao tunafanya vitu vingi kwa pamoja, na hasa kusaidiana katika vitu, kama hivo. Rafiki yangu huyu kilichonifanya awe rafiki yangu wa kweli ni mtu ambaye ni mkamilifu kwenye suala la uwazi ukweli pale ambapo unakua unakosea anakuambia ukweli pasipo kuficha kitu chochote. Na pia ni mtu ambaye ana ushirikiano akiona unapatwa na shida, umepatwa na tatizo. Anajitoa kwa hali na mali kuweza kukusaidia. Kitu ambacho naweza nikapenda kusema kuhusu rafiki yangu huyo ni kwamba nampenda sana. Na namuhitaji, aendelee kuwa rafiki yangu wa kudumu, rafiki yangu wa maisha. Awe rafiki yangu wa milele.

Ndiyo napenda chakula kitamu. Chakula kitamu ni chakula nakipenda kwa sababu ni chakula ambacho hakita kuchosha wala hakita kuudhi wakati wa kula utakula utaenjoy mwanzo mpaka mwisho wakati wa kula chakula hicho. Kwa hiyo ni kweli napenda kula chakula kitamu.

Napenda mikutano ya aina ya dini, napenda mikutano ya dini, ambayo ni mikutano huwa inafanyika kwa kufanya maombi mbalimbali, kuliombea taifa au maombi ya kuweza kupata elimu ya dini kwa hiyo mikutano. Ninayoipenda sana, napenda mikutano inayofanyika kwa ajili ya suala zima la dini.

Viatu navopenda zaidi, napenda viatu aina ya raba. Napenda kuvaa raba kwa sababu ni kiatu ambacho ni chepesi. Haki ni choshi wakati wa matembezi yangu, naweza kukivaa vizuri, nikatembea vizuri, pasipo kuwa na hali ya kuweza kuchosha miguu yangu. Kwa hiyo, napenda viatu aina ya raba, ndio viatu ambavyo navipenda zaidi.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Space X ya Elon Musk. Iyo ndio kampuni ya teknolojia ambayo mimi naiamini kuliko kampuni zote. Kwa sababu ni kampuni ambayo inafanya vitu vyake kwa wazi na kwa upana na kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu sana kwahivo hio kampuni ambayo mimi naiamini ya teknolojia ni Space X ya Elon Musk.

Mnyama ambaye ninae penda kumfuga ni mbwa. Mbwa ndo mnyama ambaye mimi nampenda kumfuga. Na mbwa angu anamuonekano wakaida akiwa na manyoya mengi, muilini muake na ni mkubwa kidogo, sio mkubwa sana. Tabia za mbwa wangu ni nzuri anapenda watu hasa watu ambawe amewazoeya. Haki kuona, anakukimbilia au kuwa kichizesha mkia hake na wala anatabia ya kumshambulia mtu pasipo kupewa maelekezo wala kuchukua kitu bila kupewa mbuangu, yupo mchangamfu uwa ni mtu ni mbwu ambaye, ana ruka ruka, pale ambapo unamkaribia, anakuwa ni mchangamfu na anaweza pia kukuchekesha kwa tabia yake iyo. Napenda wanyama pori wa kufugwa asa mbua kua sababu mbua hamekua akinipa. Mimi ushirikiano pale ambapo naitaji msaada wa ulinzi nyumbani kwangu. Hamekua akibweka na kupika kelele. Anapokuwa anaona kitu ambacho ni cha tofauti. Hicho ndiyo kitu ninachokipenda kutoka kwa mbwa wangu huyu.

Zawadi nzuri ambayo nimawai kupokea, nimawai kupokea simu aina ya iPhone kumi na tatu brain ambayo alinipa rafiki yangu. Kipenzi ambaye sikuwahi kuwa nimeonana naye kwa muda mrefu, kidogo ndiyo aliweza kunipa zawadi hiyo kwa hiyo zawadi nzuri ambayo nimawai kupokea ni simu haina ya iPhone kumi na tatu brain.

Data yangu naifadhi maa sehemu mbili ambayo sehemu ya kwanza kabisa nahifadhi data yangu ni katika mtandao wa telegram kuna mahali sehemu ya saved message pare kuna vitu vyangu vingi ikiwemo data yangu naifadhi sehemu hiyo na pia naifadhi data yangu kwenye Libra yangu ambayo mara nyingi sitembei nayo yenyewe naiacha nyumbani. Kwa iyo, izo, ndizo sehemu kuu ambazo naifadhi data yangu.

Aa najihandaa kutoka katika vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na kile ambacho nachangia na kukizungumza kwene mitandao ya kijamii na pia kuhakikisha taarifa zangu binafsi zinahifadhiwa vizuri na haziwekwi hadharani ili pale ambapo vitatokea vitisho vyovyote taarifa hizi siziweze kujulikana kwa urahisi.

Vifaa vyangu nasafisha mara mbili mpaka mara tatu inategemea na jinsi vifaa vyangu hivyo, vilivyochafuka. Kwa hiyo, kama vifaa vyangu vimechafuka sana, nasafisha mara mbili. Kama vimechafuka sana, nasafisha malambili. Kama vimechafuka kidogo, nasafisha mara mbili. Kama vimechafuka sana, nasafisha mara tatu.

Mwandishi wa vitabu ambaye nampenda ni Shaban Roberts. Shabanu Robert ni muandishi mzuri wa vitabu. Nimekuwa nikisoma vitabu vyake kwa muda mrefu na vitabu vyake vimekuwa vikiwa na mafunzo mengi mbalimbali ambayo yanakufundisha namna ya kuishi katika maisha. Kwa hiyo Shaban Robert ndiyo mwandishi wa vitabu ninayempenda zaidi ya wote.

Mimi napendelea kufuga ndevu kuliko kunyoa. Ndevu ni kitu ambacho nakipenda sana, sana, sana, sana. Sio kidogo. Na bahati nzuri nime barikiwa kuwa na ndevu nyingi. Kwa hiyo mimi ndevu zangu huwa sizinyoi na zifuga sana. Kwa hiyo napendelea kufuga ndevu kuliko kunyoa.

Katika kazi yangu naitaji kufika mbali zaidi nikiwa kama muuguzi wa afya naitaji kujiendeleza kierimu na kueza kufika mbali zaidi na hata kuwa waziri wa afya siku moja. Kwa hiyo katika kazi yangu naitaji kufika katika ngazi ya juu kabisa kwenye sekta ya afya na hata kuwa waziri wa afya siku moja.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia sehemu mbalimbali kama vile kwenye mitandao ya kijamii kunakuwa kuna mada mbalimbali za elimu ambazo zinatolewa kupitia majukwaa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo, kujifunza mambo mapya, najifunza kupitia mitandao ya kijamii, na pia najifunza mambo mapya kupitia mitandao na search engine mbalimbali kama vile Google, natumia kuangalia vile vitu ambavo nakuwa sivifahamu, naingia Google, natafuta, na kuweza kusoma, na kuweza kupata maarifa. Na pia najifunza vitu vipya kupitia mtandao kama vile YouTube naangalia video mbalimbali zinazoonyesha vitu mbalimbali ambavyo nataka kujifunza. Na pia napenda kujifunza vitu vipia kupitia vitabu kusoma vitabu mbalimbali. Izo, ndizo, sehemu ambazo napenda mimi kujifunza mambo mapya.

Uzoefu wangu naushughulikia kwa kusikiliza maoni ya watu ambao nipo nao kazini. Pare ambapo nakuwa kuna kitu sijakifanya vizuri basi nasikiliza ushauri wa wezangu ambao nafanya nao kazi. Kwa sababu wao ndiyo watu ambao wanaona pare ambapo nakuwa nimeteleza na kukosea kwa hiyo katika suara zima. Na udhaifu wangu nalishughulikia kwa namna hiyo kwa kusikiliza maoni kutoka kwa wafanyakazi wenzangu.